Ninacho kipenda zaidi kuhusu shirika langu ni mazingira mazuri ya kazi na ushirikiano kati ya wafanya kazi. Kila mtu anaheshimiana na kusaidiana. Jambo linalo nifanya nijisikie huru kushiriki mawazo yangu. Napenda pia kuona kuwa shirika linathamini, bidii na uwajibikaji. Na linatoa fursa za kujifunza na kujiboresha. Hii hunisaidia kukuza uwezo wangu na kufanya kazi kwa ari zaidi. Kwa ujumla ninapenda jinsi shirika linavoweka mkazo kwenye maadili, kazi pamoja na maendeleo ya wafanya kazi. Hali hii inanifanya kazi iwe ya kufurahisha na yenye maana.